Unapumzika vipi baada ya siku ndefu. Huwa nikirudi baada ya siku ndefu huwa narudi. Naoga, nakula, kisha naweka naweka runinga. Niangalie kipindi mbile tatu ama nisome kitabu hivo ndo napumzika.

Chakula gani unachokipenda zaidi? Chakula unacho kipena zaidi ni biryani. Biryani ya kuku. Mi upenda sana nyama ya kuku kwa wali. Kwa ivo napenda biriani sana. Biryani ndo chakula ninachokipenda zaidi. Naweza kukila kila siku.

Ni lengo gani la muda mrefu una kazini? Lengo ni nao kazini ya muda mrefu ni kubamaliza kazi yangu. Kufanya kila kitu ndio siku inapoisha najua nimemaliza kila kitu kazini. Kesho nianze kesho nianze siku mpya kazi mpya.